Ndiyo, mimi upenda sana chakula kitamu. Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na kuku. Napenda chakula hiki kwa sababu kina ladha nzuri na kinanipa nguvu ya kusoma na kucheza. Pia, hunif hufraia kula matunda kama embe na ndizi kwa sababu ni matamu na yana afya pora kwa mwili wangu.